Ndio napenda kulima bustani. Inanipa furaha na utulivu pia na ni njia nzuri ya kuunda mazingira mazuri ya kijani. Ni jambo la kufurahisha sana kuona mimea ikikuwa na maua yanachuna ni kitu ambacho kinanipa amani ya raha.

Kumbukumbu zangu za utotoni zinanijumuisha wakati wa furaha sana kama vile kucheza na marafiki wangu kwenye bustani. Kuhudhuria sherehe za familia na kujifunza mambo mapya kutoka kwa wazazi na walimu. Pia nakumbuka sana ladha ya chakula cha mama na pia mafunzo ya kwanza ya kijamii na kujitegemea. Ni kumbukumbu ambazo zinazo zinanipa furaha na kufikia kufika nijisikize vizuri kila mara kwa mara.

Mimi zaidi napenda kunyoa kwa sababu inanifanya niwe hali safi na mara nyingi inakuwa rahisi. Hata hivyo kuna wakati na pia napenda kuvaaa hasaa kama kuna tukio maalumu au nina hitaji kuonekana vizuri. Kwa ujumla yote ni mambo ya kibinafsi na yanategemea mazingira.

Mimi, napenda kahawa. Mara nyingi, huwa nina kunywa kahawa asubuhi, ili kuanza siku kwangu, na umakini. Pia, napenda chai mara kwa mara, hasa wakati wakupumzika, au jioni. Kila kinywaji, kina latha yake, maalum na hali yake bimi hujipata hujipatia, furaha kwa, kuyatumia kwa wakati uta unofaa.

Mlimi napendelea zaidi muanga wa asubuhi kwani unaleta hisia na upia wa nanguvu. Kwa siku nzima hata napendelea muanga wa juwa la asubuhi linapo tokea kwani unafanya mazingira iwe ya kupendeza na yenye mutisha. Hata hivyo napenda pia muanga wajioni kwa sababu unaleta utulivu na nafasi ya kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi.

Ndiyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hata hivyo inanipea fursa yaku gundua latha mpya tamaduni tofauti na pia, inafanya mlio, wangu uwe ya kufraisha zaidi kwa, kuwa na ujasiri, wakujaribu vya kulavipya. Kuna vyo, panua upeo wangu, wa latha nakunipa uzoefu wakipekee kila mara, na unifnya niwe, na, wezo wakuwana uwezo waku kula kile ambacho kiko kwenye meza.

Mimi huenda mahali pa ibada kila wiki mara kwa mwezi ili kulingana na ratiba yangu na kulingana na mahitaji ya kiroho. Mara nyingi napenda kuenda mara kama mbili kwa wiki au lakini inategemea na ratiba ya mazingira na sehemu muhimu ya kupata amani na kujiimarisha kiroho.

Mimi huwa napendelea kutumia muda wangu wa bure kwa njia mbalimbali kama vile kusoma vitabu. Kutazama filamu au mafululizo kwa kiyakiliza kwa pia kusikiliza muziki au hata kushiriki katika michezo ya nje. Hii inawezesha mimi kupumzika, kujifunza vitu vipya na kuburudika kwa njia kwa ujumla.

Ndiyo napenda kuangalia nyota inapo inapa furaha kuangalia kila usiku na kufanya nijisikie karibu na ulimwengu mkubwa kupitia uchunguzi nyota napata utulivu na msukumo wa kufikiria mambo makuu ya ulimwengu.

Mimi huwa naifadhi data yangu pahali ambapo ko tuseme kama ni kwa tarakilishi. Ndivyo niweze kuipata kwa uraisi na pia nisipoteze kituchochote. Kwa sababu kinapo potea unipatia wasi wasi na uweza kunifanya ni poteze kile ambacho nilikuwa na tafuta ama kile ambacho nilikuwa na chunguza.

Naam, hiyo ni njia nzuri ya kuweza, kufurahia. Na ucheshi pia kujijenga uhusiano baina ya watu na watu wengine. Na pia ni nguvu mpya kwa kufunza watoto kuwa mambo mengine ambayo unaweza kuwaarifu. Lakini mi huwa sichezi na wao sana But, napenda kucheza na wao wakati niko na wakati.

Mimi napenda sana kuogana majibaridi kwa sababu yanachangamusha mwili na yanaamsha hisia nakufanya mtu awe na uwezo kwa ulahisi. Pia ufanya mwili uweze kufanya kazi yake kwa ufasaha na kwa kuchangamuka. Kwa hivyo napenda maji baridi lakini pia sababu wakati mwingine huwa na mi naoga maji moto. Sababu wakati napo enda kupumzika ama wakati na wakati wa msimu wa baridi.

Mara nyingi napenda kushugulika na vitu vya umuhimu kwenye wikendi kwa kueka mpangilio ya kawali kama vile, kufanya kazi za nyumbani, kukamilisha miradi au hata kujifunza vitu vipya, pia kutumia mda huo kupanga na kuandaa mambo ya wiki ijayo.